Nam napenda bongo sana, nyimbo nyingi ninazouskiliza zinakuanga za bongo na mwimbaji mwenye naskilizanga nyimbo zake sana wa bongo anaitwa reyvanny, napenda nyimbo zake sana na napo uskiliza nyimbo za rayvanny, maramingi inakuanga na inanileteanga mvuto mzuri, mvuto na hisi ya mzuri, ndiyo. Na sikilizanga nyimbo za rayvanny mara mingi nikiosha vyombo, nikifua, nikipigia deki yah ndiyo.